Mimi huwa nafanya mambo kadhaa ili kuhakikisha kazi kwa wakati. Kwanza, mimi huandika orodha ya vitu muhimu vya kufanya. Kwanzia vile vya haraka zaidi. Kisha, huwa nagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili zisinitishe. Pia, mi huwa naamua muda maalum wa kufanya kazi bila kusumbuliwa. Kama vile kuzima tarifa za simu. Pia, mimi hupanga mapumziko mafupi ili nisiwe mchovu sana. Mwishowe, mimi huijangalia mwisho wa siku kuona kama nimefuata mpango wangu na kuboresha pale nilikoanguka.

Mimi nikikumbana na tatizo kazini huwa nashughulikia hivi. Kwanza huwa natafuta kuelewa chanzo cha tatizo vizuri kabla sijafikiria suluhisho. Kisha huwa naandika mambo yote yanayohusiana nalo ili niwe na picha kamili. Huangalia kama kuna taarifa au watu ninaoweza kuwahoji ili kupata mtazamo mpana zaidi. Baada ya hapo. Huwa najaribu kugawa tatizo vipande vidogo vidogo vinavyoweza kutatuliwa hatua kwa hatua. Nikiweza huwa najaribu suluhisho moja rahisi kwanza ili kuona kama linafanya kazi kabla ya kwenda kwa hatua kubwa zaidi. Mwishowe, baada ya kutatua, mimi huwa naangalia nyuma kujifunza kilichofanya tatizo litokee ili nisirudie makosa yale yale.